Tunda langu la kupendeza ni maembe. Napenda maembe kwa sababu yana ladha tamu, yenye juisi, na huburudisha sana. Hasa wakati wa joto. Pia ni tunda linaloweza kuliwa kwa urahisi kama kitafunio kuongezwa kwenye saladi au kutengeneza juisi zaidi, maembe yananipa hisia ya utulivu na furaha kwani mara nyingi nafikiria kumbukumbu nzuri za utotoni au majirani ya joto ninapoyala kwa kweli, maembe ni mchanganyiko wa ladha nzuri, afya na furaha kidogo na hiyo ndiyo inayonifanya niupende sana.